Mimi na marifiki zangu tumeunda kikundi ambacho huwa tunashabikia timu zetu. Na timu zetu ni mzuri sana kwa mfano mimi ni ni mtu ambayo na shirikia timu ya mpira na wa asenali. Na nimekuwa ni kishirikia kwa mudamrefu sasa. Na upenda hiyo timu yangu sana. Aswa wakati ambapo tunashinda uwa tunasherekea sana. Manake ni ushindi wetu na nimchezo mbao, jiwako bora ambao unampenda, akishiriki na kufuzu, inakupe motisha sana hata kwenye maisha. Uweze ukafanye bidii pia na wewe maanake, kufuzu ni lazima na kwa kushirikiana na wengine na kufanya bidii, inamaanisha unaweze ukafuzu pale kwenye mashirikiano.

Uzoefu wa kushirikiana na wengine imenifunza mengi sana kwa mfano tangu niingie kwenye kazini mwaka uliopita mwanzo nilikuwa nafanya kazi peke yangu bila ushirikiano. Lakini wakati ambapo tuliekwa kwenye timu ambayo tunafaa kukaa chini wote tutoe maono pamoja na tushirikiane kwa kazi hiyo na tuweze tukafuzu. Nilikuja kujua kugundua ya kwamba bila ushirikiano hakuna kazi ambao unaeza timiza ukiwa peke yako. Wamefanya kazi mahali tofauti. Kuna kitu ambacho mtu mwingine anajua ambayo wewe mwenyewe haujui. Hivyo basi wakati ambapo mnakaa pamoja unaweza kujifunza kitu kutoka kwa mwenzaku na pia mwenzako anaweza kujifunza kitu kutokana na wewe. Na wakati ambapo mnashirikiana pia kazi inafanyika sana kwa wepesi na kwa urahisi manake kila mtu anaweza kuchukua sehemu ambayo anaielewa zaidi kuliko mwingine.

Mimi nilizaliwa tarehe kuminambili mwezi wa septemba na huwa napenda sana kusherehekea mwezi ambao nimezaliwa huwa nasherehekea kila mwaka. Na sijawahi kosa kusherehekea maanake ni siku nzuri ni siku kukuu kwangu ambayo nasherehekea kuwa nauhai afyanjema nasherehekea pia vitu ambavyo nimevipata ama mafanikio yangu. Sana sana wakati ambapo na panga kusherehekea sikuya kuzaliwa pamoja na marafiki, na pia wazazi na majirani. Kusherehekea kwangu kwa siku kuhiyo kuu ni kwamba na weza kuiweka malengo yangu sahihi. Nasema mwaka ambao na ingia, nataka kuipata hii na hii. Na hivyo basi, nimeweza kuachieve mingi kutokana na mipangoza.